Napenda kuwa mahali pa aina mbili kulingana na mood yangu. Kwanza kabisa napenda mahali pa kimya na pazuri pa asili. Napenda sana kuwa pwani kama diani au nyali. Karibu na bahari nikisikiza mawimbi upepo wa baridi wa kuona maji na nyanganya chini ya jua. Au kwenye mlima kama Ngong Hills au Aberdare. Pili na mela napenda mahali pa vibe na watu. Wakati nataka kufurahia napenda kuwa katikati ya mtaa wenye maisha kama kibanda cha nyama choma. Au baa ndogo yenye mziki wa rumba unachezwa kidogo Muzika.